Kwanza kabisa, ninaanza kukutambua tatizo au hitaji nauliza. Ni tatizo gani lipo na nani analihitaji kutatuliwa? Bila kuelewa hilo mradi hauna mwelekeo. Hatuwa ya pili ni kufanya utafiti mdogo naangalia suluhisho zilipo tayari nini kinafanya kazi na nini hakifanyi. Hii inanisidia nisirudie makosa ya wengine na nipate wazo la kuboresha. Baada ya hapo napanga mradi najiuliza malengo ni yapi nitahitaji rasilimali gani rasilimali tukisema muda pesa watu teknolojia. Na mradi utachukua muda gani hapa ndipo naandika mpango au roadmap fupi hatua iliyo fuata ni kuanza kidogo. Sijaribu kufanya kila kitu maramoja ninaanza na sehemu muhimu kabisa ya mradi ili nijaribu wazo langu na kuona kama linafanya kazi. Kisha napima na kuboresha na pata maoni kutoka kwa watumiaji au wateja na nafanya marekebisho pale panapo hitajika. Mwisho nikiona mradi unaelekea vizuri na upanua polepole na kuhakikisha unakuwa endelevu kwa muda mrefu. Kwa ufupi naanza mradi mpya kwa kazi kwa kutambua tatizo kufanya utafiti kupanga kuanza kidogo kupima na kuboresha.

Filamu ninao ipendekeza zaidi ni Fast and Furious na ipenda kwa sababu inamchanga nyiko mzuri wa action, kasi na urafiki. Inasisimua sana na inanifanya nisichoke kuangalia. Ni filamu ya action, yenye mbio, zamagari, mapambano na mipango ya hatari. Pia ina ujumbe mzuri kuhusu familia na uaminifu. Jambo linalo ifanya iwe zaidi ya mapigano tu. Na kumbuka mara ya kwanza nilipo iona niliangalia nyumbani kupitia runinga. Nilivutiwa sana na magari na jinsi wahusika walivyokuwa wakifanya kazi kama timu. Rafiki yangu ndiye alie niletea hamu ya filamu hii. Alikuwa anaipenda sana na alinisisitiza nitazame. Na kweli siku ijutia ndivyo ningependa kuona tena hata mara nyingi kila mara nikitazama napata hisia. Zile zile za msisimuko na huwa nagundua mambo mapiya ambayo siku yaona awali.